Mimi hufanya kazi vizuri zaidi ikiwa ni mchana kwa kuwa hiyo ndiyo saa ambayo mimi nina nguvu sana nimeamka asubuhi na mapema. Kazi nimezipanga zote ambazo nafaa kufanya kwa siku hiyo na mara nyingi kwa kuwa unapata kila mtu ana kazi ya kufanya so kwa huo muda hakuna mtu ambaye anakusumbua. Ikilinganishwa na usiku ambapo mtu unakuwa umechoka na hutaweza kufanya kazi hiyo vizuri au kuleta. Yale matokeo ambayo yanahitajika yakiwa vizuri.

Katika maisha haii nimejifunza mengi sana. Nimejifunza kwamba nafaa kuwa mpole, niwe mwenye nawaelewa watu na kupenda kusaidia watu kwa jambo ambalo limewashinda mno. Wakati mwingine pia nitawahitaji wanisaidie. Hivyo kwamba wakati ambaoo wao wana shida nafaa kuwasaidia. Ndipo hao pia waweze kunisaidia wakati wangu ukifika. Maana dunia ni duara leo ni mimi kesho ni wewe. Kwa hivyo tunafaa kusaidiana na kufanya mambo kwa pamoja ili tuweze kuleta matokeo mazuri. Yataweza kutupeleka mbele katika maisha.

Mimi binafsi ningependa kushiriki na kujua ujuzi mingi kwenye tarakilishi au kompyuta. Sababu kuu ya mimi kutaka kujihusisha ni kwamba itakuwa inanisaidia kwa yale mambo ambayo nafanya kila siku haswa katika masoma yangu ambapo na hitaji kutumia tarakilishi au ile kompyuta mara kwa mara kufanya yale kazi ambayo walimu wetu wametupa shuleni. Na nimewahi kujaribu kujifunza ila bado naendelea kwa sasa manake sija kuwa sawa vizuri bado najaribu kujifunza ili ni elewe vizuri na jinsi ambavyo na jifunza ni kupitia ile simu yangu mbao mimi huingia. Kuna yale masomo ambayo yanapeanwa na mwalimu katika tuseme kitu kama ile YouTube. So hivyo unafuatilia hizo masomo ambayo anayafunza pale.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni ile mchezo wa vikapu. Manake huwa naiona sana huwa nafurahishwa sana na jinsi ambavyo wale wachezaji hucheza pale kwenye uwanja ambapo wanacheza mchezo huo wa vikapu. Mara mingi mimi hutamani sana kupata hiyo ujuzi ambao hao wenyewe wanao. Na mimi hujaribu sana kujifunza, haswa wale ile pale wakati ambapo tupo pale uwanjani. Mimi hujaribu sana kujifunza hata nijue kitu kimoja kuhusu mchezo huo ambao utanisaidia kesho nikija naanzia hapo najua kitu ingine kuhusu. Hivo kidogo kidogo. Na najua mwishowe nita, nitakuja kuielewa vizuri.

Mkate ambao mimi huwa napenda ni mkate ile almaarufu ya Superlove. Superlove huwa mkate ambayo ni si ngumu sana unapoila na huwa mara nyingi unapata huwa haita kunzonga ikilinganishwa na yale ya kampuni mengine. Sisemi kuwa yale ya kampuni nyingine ni mbaya ila hii ya Superlove ndiyo nzuri sana. Maanake unaweza kuila bure bila hata kukula na kitu ingine na haitaweza kukunyonga ama kukufanyia kitu kingine maanake ni nyepesi na.